Uwezo mmoja ambao ningependa sana kuwa nao ni ule wakuelewa lugha zote za ulimwengu papo hapo. Hebu fikiria jinsi ingekua poa ukiweza kuingia katika jumuia yoyote ile iwe ni kule mashambani ndani kabisa au hata inchi za mbali na uweze kupiga story na kila mtu bila kipingamizi. Pia uwezo mwingine ni ule wakuponya watu. Katika mitaa yetu, kuna watu wengi wanaopambana na magonjwa na maumivu ya moyo, na ingekua jambo la maana sana ukiweza kuwagusa tu na kuwapa afya na tabasamu tena. Hii ingejenga jumuia yenye nguvu na furaha tele, ambapo kila mse anaweza kutimiza ndoto zake bila kizuizi cha afya. Kwangu mimi uwezo unaosaidia binadamu wenzangu ndio uwezo wa maana zaidi ambao mse anaweza kutamani.

Wazo poa sana nikonalo leo ni kuhusu ile hali ya kurudisha shukrani kwa jumuia yetu. Unajua wakati mwingine tunajipata tuko mbio sana tukitafuta chapaa na kusahau wale wasee wanatuzunguka kila siku. Wazo langu ni kuwa leo tujaribu kufanya kitendo kimoja kidogo cha ukarimu kwa jirani au mshikaji mtaani hata kama ni kupeana mawaitha ya maana au kusaidia msee amelemewa na mzigo. Hii inasaidia sana kujenga uhusiano imara na kufanya kila msee ajihisi anadhaminiwa. Badala ya kila mtu kupambana na hali yake pekee yake, tukishikana mikono hivi tunatengeneza mazingira ambayo kila mtu anajihisi ako salama na mwenye furaha. Ile amani unayopata baada ya kusaidia msee mwingine bila kutarajia malipo ni kitu kikubwa sana kuliko kitu chochote cha pesa. Inatufanya tukuwe watu wenye utu na heshima katika mitaa yetu.

Swala la kulinda siri zangu mtandaoni, mimi hulichukulia kwa uzito sana, maana mtaani utasikia wasee wanasema, ukijianika sana, utaanikwa. Kwanza kabisa, mimi si msee wa kujiweka wazi kila mahali. Nikiingia kwenye hizi mitandao huwa nahakikisha sijapeana habari zangu za ndani kama mahali ninapoishi au namba zangu za siri kwa wasee nisiowajua. Hua natumia namba za siri ambazo ni ngumu kukisia. Zile zenye machanganyiko wa kila aina ile msee yoyote mjanja asijaribu kuingililia mambo yangu. Pia hua natahadhari sana na hizi linki ambazo wasee hutumiana ovyo ovyo. Ukiona kitu kinakaa ni cha uongo, mimi hupiga chenga mara moja maana mara nyingi hizo ni mtego wa kukuibia siri zako. Katika jumuia yetu ya kidigitali, ni lazima ukue mjanja na ufungue macho ili usije ukajipata kwenye matatizo yasio na lazima.

Mimi nishawahi kujitolea sana mtaani na ni kitu kinaleta raha ya kipekee rohoni. Kuna wakati niliamua kuungana na machale wa mtaa, tukaenda kusaidia pale kwa kituo cha watoto mayatima kilichoko karibu na kwetu. Hatukuwa na chapa nyingi, lakini tulipeleka nguo zetu za zamani ambazo bado ni fiti na tukatumia mchana mzima kucheza na wale watoto na kuwapikia msosi wa nguvu. Kuna ule mngao na tabasamu kwa nyuso zao ilikuwa ni malipo tosha kuliko hata ningepewa mshahara wa mwezi mzima. Pia nishawahi kujitolea kwa ile kazi ya kusafisha mazingira yetu. Tuliamka asubuhi na mapema na majirani, tukazoa takataka na kuzibua mitaro ili kuzuia magonjwa na kuifanya jumuia yetu ipendeze. Hiyo kazi ilinifundisha umoja na ikatufanya tujuane vizuri zaidi kama wasee wa mtaa moja. Kujitolea kuna kufanya uone maisha kwa mtazamo mwingine kabisa, maana unagundua kuwa furaha ya kweli haitoki kwa kile unachopata, bali kwa kile unachoweza kuwapa wengine wenye uhitaji.

Lengo langu kubwa la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalumu wa kutegemewa ambaye anaweza kuleta mabadiliko ya kweli katika jamii yetu. Natamani kufika mahali ambapo maarifa yangu hayasaidi tu kampuni ninayoifanyia kazi, bali pia yanatengeneza nafasi kwa vijana wengine wa mtaani kupata ujuzi na kujijenga kimaisha. Ningependa kuwa kiongozi anayeelewa mahitaji ya watu na anayeweza kuunganisha mbinu za kisasa na utu wetu wa kiasili ile kila msee anaye husika, anufaike na asonge mbele. Pia natarajia kufika kiwango ambapo kazi yangu inajieleza yenyewe kwa ubora na uaminifu bila kuhitaji kelele nyingi. Ningependa kuanzisha miradi ambayo itadumu kwa miaka mingi, hata baada ya mimi kuondoka, ili iwe ni urithi mzuri kwa vizazi vijavyo. Kwangu mimi mafanikio ya muda mrefu siyo tu kupanda ngazi za ofisi, bali ni kuwacha alama ya maana na kusaidia wasee wengi zaidi, waweze kujitegemea na kuwa na maisha bora kupitia ile kazi tunafanya kwa kila siku.

Tatizo linapotokea kazini, mimi hulivaa kichwa kwanza lakini kwa utulivu. Hatua yangu ya kwanza ni kutulia na kuvuta pumzi ili nisifanye maamuzi kwa kufuata hisia au hasira. Huwa na chukua muda wakuchunguza mzizi wa ile tatizo kwanza, unajua mtaani hua tunasema huwezi kutibu ugonjwa usiyojua. Najitahidi kuelewa ni wapi mambo yalienda mrama, kisha natafuta suluhu inayofanya kazi kwa sasa, na pia itakayozuia hilo jambo lisitokee tena huko mbeleni. Mimi ni msee wa kuamini katika nguvu ya jumuia. Badala ya kubeba lile tatizo pekee yangu na kuanza kuumia kichwa, mara nyingi mimi huita washikaji kazini tupige soga na tuchangie mawazo. Unajua akili mbili ni bora kuliko moja na mara nyingi suluhu bora hutoka kwa wasee tofauti wakileta madini yao mezani. Tunapozungumza kwa uwazi na heshima, tunapata njia ya kutokea haraka na kazi inaendelea bila mzozo. Muhimu kwangu ni kuhakikisha kila msee ameridhika na lile tatizo limezikwa kabisa ili tusirudi nyuma.

Mimi niko na ndoto ya kufika kilele kabisa, sio tu kwa ajili ya jina, bali ili niweze kuwa na sauti inayoweza kubadilisha maisha ya wasee wengi. Lengo langu kuu ni kuwa kiongozi mwenye busara, ambaye anaweza kuleta mbinu mpya za kazi, zinazojali utu na maendeleo ya jumuiya yetu. Natamani siku moja niwe msimamizi wa miradi mikubwa itakayo tengeneza ajira kwa vijana na kufanya kila mse ajihisi kuwa juhudi zake zinatambuliwa na kulipo vilivyo. Nataka pia kufika mahali ambapo maarifa yangu yanakuwa ni kama chemichemi kwa wengine, yani wasee wakikwama, wanajua wakinicheki nitawapa mwelekeo wakweli. Nataka niwe mtaalumu anayeweza kuleta suluhu za kisasa zinazoendana na mazingira yetu, ili tusitegeme kila kitu kutoka inje. Kwangu mimi mafanikio ni kuona kazi yangu imejenga msingi imara ambao utasaidia vizazi vijavyo kupata maisha rahisi na yenye heshima zaidi.

Mvua mimi naitambua sana, lakini niko na hisia msetu kuhusu. Kwa upande mmoja, mvua ni baraka tele kwa jumuiya yetu, unajua ikinyesha mashamba yanapata maji, vumbi inatulia, na kule kijijini, wasea wanajua chakula kitapatikana. Ile harufu ya ardhi baada ya matone ya kwanza kuanguka, huwa inanituliza akili sana na kunifanya nihisi asili iko hai. Inaleta ule baridi poa ya kujifunika blanketi na kupumzika huku ukisikiliza sauti ya matone juu ya paa. Lakini kwa upande mwingine, mvua ikizidi, mambo yanakuwaga magumu sana. Unajua barabara zinajaa matope, mifereji inajaa na msongamano wa magari unakuwa mrefu hadi unachosha. Harakati za kila siku zinakuwa nzito na wale wasee wanaofanya kazi za nje wanapata wakati mgumu sana. Kwa hivyo, mimi naipenda mvua ikiwa ile ya kiasi, inayostawisha mazingira, lakini sipendi ile inayokuja na fujo na kuharibu mipango ya wasee kutafuta riziki zao.

Asubuhi ya leo nimeamuka mapema sana, yani ile saa mitaa bado imetulia na hewa ni safi kabisa. Kitu cha kwanza nilifanya ni kupiga shukrani kwa kupata siku nyingine mpya, kisha nikapiga zoezi kidogo hapa ndani ili kuchangamusha damu na kwamusha mwili tayari kwa harakati za siku. Bada ya hapo, nilitayarisha chai yangu moto ya mkanda, unajua ile chai yanguvu inayokupa stimu ya kuanza kazi, huku nikipanga ratiba yangu ya leo ili nisipoteze muda ovyo. Nilichukua muda kidogo kuangalia mambo ya nayojiri katika jumuiya yetu na kusoma miongozo kadhaa mipya ili nikue na madini freshi ya kuwasaidia wazee nitakao kutana nao. Siku taka kukurupuka tu kuingia mtandaoni bila mpango, kwa hivyo nilihakikisha akili yangu imetulia na niko na nguvu za kutosha. Ni muhimu kwangu kuanza asubui kwa utulivu na mwelekeo chanya ili siku yangu nzima iende kwa mtitiriko poa bila pressure zisizo na lazima.

Swala la nenosiri mimi hulichukulia kama vile unavyolinda lango lako la nyumbani, lazima liwe imara na lisiloweza kuvunjika kirahisi. Kwanza kabisa, mimi situmiagi namba rahisi kama tarehe yangu ya kuzaliwa au namba za simu, maana hayo ni mambo msee yeyote mjanja anaweza kukisia. Badala yake, mimi huunda nenosiri ambalo ni mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, namba na alama mbalimbali. Inakua kama fumbo ambalo mimi pekee ndiye najua maana yake, jambo linalofanya iwe vigumu kwa wadukuzi kuingilia mambo yangu. Mimi ni msee wa kutumia nenosiri tofauti kwa kila sehemu. Situmiangi nenosiri moja kule kwa benki, kisha hiyo hiyo kule kwenye mitandao ya kijami, hiyo ni hatari sana kwa sababu mmoja ukivamiwa basi kila kitu chako kimeanikwa. Mimi hupenda kutumia zile mbinu za kisasa ambazo zinakutumia namba fulani kwa simu yako kabla ya kuingia ili hata msee akijua nenosiri langu bado hawezi kufungua bila ruhusa yangu ya moja kwa moja. Kulinda siri zako mtandaoni ni sehemu ya kuwajibika ndani ya jumuia yetu ya kidijitali ili tusiingie kwenye hasara zisizo na lazima.

Timu ikishinda, mimi huona hiyo ni fursa ya dhahabu ya kuimarisha udugu wetu. Kwanza, mimi si msee wa kujipigia kifua pekee yangu. Mimi huanza kwa kuutambua juhudi za kila mshikaji aliechangia. Kwanzia yule aliyetoa wazo, hadi yule aliyepiga kazi ngumu nyanjani. Huwa naona ni fursa poa sana tukikutana kama jumuia moja, labda tupate chakula cha mchana pamoja au kinywaji baridi tukiwa tumetulia, huku tukipiga story kuhusu jinsi tulivyo weza kushinda vile vikwazo vilikuwa mbele yetu. Mimi hupenda kutoa shukrani za 30 na hata zawadi ndogo ndogo zenye maana ili kila msee ajihisi anadhaminiwa. Hii inajenga morali ya hali ya juu na kufanya wasee watamani kupata ushindi mwingi tena. Sherehe yetu si ya fujo ni ya heshima na furaha ya kweli, tukijua kwamba mafanikio ya mmoja wetu ni mafanikio ya mtaa mzima. Inatufanya tuwe na nguvu zaidi na umoja wa 30 tunapoelekea kwenye miradi inayofuata.

Muda wangu wa bure mimi huutumia vizuri sana ili kuchangamsha akili na pia kurudisha nguvu mwilini. Mara nyingi, mimi hupenda kurejea kwenye jumuia yetu hapa mtaani, unajua kukaa pale maskani na machali, tukipiga soga kuhusu maisha na jinsi ya kusonga mbele. Hiyo inanisaidia sana kujua ni nini kinaendelea nyanjani na pia kupata hekima kutoka kwa wasee tofauti. Ni muda wa kucheka, kutaniana kidogo na kuwachilia presha zote za kazi ili roho itulie. Mimi ni msee wakupenda kujiongezea maarifa, kwa hivyo utapata nikisoma vitabu au nakala zinazohusu maendeleo na mambo mapya ya ulimwengu. Wakati mwingine, mimi hupenda tu kutulia nyumbani nikiwa nimesikiza muziki mtamu wa kiasili au kutazama kipindi kinacho nifurahisha. Hiyo hali ya kutulia pia bila fujo inanisaidia kujithamini na kupata mawazo mapya ya jinsi ya kusaidia wasee wangu zaidi.

Kuandaa ripoti kwangu ni mchakato wakuhakikisha kila kitu kimepangika sawa sawa ili mzee yeyote akisoma ailewe picha nzima bila kuanza kuuliza maswali mengi. Kwanza kabisa, mimi huwanza kwa kukusanya data zote muhimu na matokeo ya kazi tuliofanya. Sipendi kukurupuka huwa na hakikisha ni kona namba kamili na ushahidi wakile kimefanyika nyanjani ili ripoti iwe na uzito na ukweli mtupu. Bada ya hapo, mimi hupanga ripoti yangu kuanzia mambo makubwa yaliofikiwa, kisha na gusia changamoto tulizo pata na jinsi tulivyo zitatua. Mimi ni mzee wakupenda ripoti iwe fupi na inayo eleweka kwa hivyo situmii maneno mengi ya kuzunguka zunguka. Natumia vichwa vya habari vilivyo wazi na ikiwezekana naweka michoro au chati kidogo ili kufanya data iwe rahisi kusoma. Mwishoe, mimi hutoa mapendekezo ya hatuwa zinazofuata ili kazi isikwame na kila mzee ajue mwelekeo wakesho.

Nishawahi kutembelea sehemu kadhaa zenye maji hapa nchini na kiukweli ni maeneo yanatuliza roho sana. Nakumbuka safari moja kuelekea pande za kisumu kwenye ile ziwa letu kubwa la Victoria. Ile hali ya kusimama kando ya maji ukiangalia jinsi yanavyogonga mawe huku upepo mwanana ukipululiza ni kitu cha kipekee. Tuliketi pale tukiangalia wavuvi wakirudi na samaki freshi na jua likiwa linazama, mandhari ya kawa ya kupendeza kweli. Nishawahi pia kupiga kambi kando ya mto mmoja kule mlimani ambapo maji yalikuwa ya natiririka kwa kasi na sauti yake ilikuwa kama muziki mtamu masikioni. Kuna utulivu fulani msee hupata ukiwa karibu na mto, unajihisi uko mbali na fujo za mjini na msongamano wa magari. Ni mahali poa sana kutulia, kujidhamini na kufurahia asili jinsi ilivyo. Maji huwa yanaleta baraka na uhai na kila wakati nikitembelea maeneo kama hayo narudi nikiwa na nguvu mpya na mawazo yaliyotulia kabisa.

Kwa kiasi kikubwa, mimi ni mse wa tishati. Unajua hua inakupea ule uhuru wa kujidai na kutulia bila kubano-bano na kola au vifungo. Nivazi ambalo linaenda na kila hali ya mtaani, iwe unapiga soga maskani au unaenda harakati fupi. Tishati inakufanya ukae nachorali na uwe mwepesi wakugeuka huku na kule bila presha yoyote. Lakini ishu ikikuwa ya kiutu uzima, labda mkutano wa maana au shughuli inayohitaji heshima fulani, hapo mimi hupiga shati langu safi. Shati inakupa ile muonekano wa mse anayejua anachofanya na inaleta picha ya uaminifu na umakini. Ata hivyo, mara nyingi ni kivaa shati, mimi hupenda kukunja mikono kidogo ili isikae rasmi sana. Yani ibake tu ibaki tuna ile ladha ya mtaani lakini ikiwa na heshima yake. Kwa ufupi, tishati ni ya kila siku kwa ajili ya starehe na harakati lakini shati ni ya kazi na mipango mizito ya kimaisha.

Baridi ikishika ile ya kishenzi, mimi mbinu yangu ni rahisi, natafuta joto kwa kila njia, kwanza mimi hupiga nguo nzito, unajua ile sweta ya nguvu au koti la maana, na sitasahau soksi nene miguuni, maana baridi ikianza huko chini, mwili mzima unatetemeka. Mimi si mse wa kujifanya mkaidi mbele ya baridi najifunika sawasawa ili nisiishie kupata homa. Hiyo ndiyo saa ya kuteremsha vinywaji moto, chai ya mkanda yenye tangawizi nyingi au kikombe cha kahawa moto ndio mpango mzima. Inasaidia kupasha mwili joto kuanzia ndani. Kama niko nyumbani, mimi hutulia tu chini ya blanketi nikingoja baridi ipungue, huku nikipiga stori au kusoma kitabu. Ile harakati ya kuzurura ovyo ovyo mtaani mimi huipunguza, maana hakuna haja ya kuteseka nje wakati unaweza kutulia mahali pana joto na kupanga mikakati yako kwa utulivu.

Mimi huwanza kwa kupanga ratiba ya mambo yote ninayotaka kufanya, kisha naitenganisha ile kazi nzito na ile rahisi. Hua nafanya zile nzito asubuhi ni kiwa bado na nguvu na stamina ya kutosha. Ili ikifika mchana niwe nishamaliza sehemu kubwa ya mzigo. Mimi ni mzee wa kuepuka usumbufu usio na maana. Ni kiamua kupiga kazi, mambo ya simu na mitandao mimi huweka kando kwanza. Na hakikisha ni mejikita kwenye kile ninachofanya hadi nikamilishe. Kama naona saa inakimbia, mimi huongeza bidi na hata kuomba msaada kwa wenzangu kazini mapema kabla mambo hayajaharibika. Maana sifa ya kazi ni kuimaliza sawasawa na wakati uliopangwa.

Mimi hupendelea mwanga wakati, unajua mwanga ukiwa mkali sana, unachosha macho na unaleta joto fulani ambalo linaweza kumfanya mse akose utulivu anapopiga harakati zake. Mwanga wakati unaleta ule utulivu wakipekee ni kama saazile jua linazama na mtaa unaanza kutulia. Inafanya akili iweze kutafakari mambo kwa undani bila presha za mwangaza mwingi unaochoma. Lakini kama ni kupiga kazi ya mikono au kusoma vitu vina vyohitaji umakini mkubwa, hapo mwanga wakutosha ni muhimu ili nisifanye makosa. Ila kwa kawaida kupumzika au kupiga story na washikaji, muanga hafifu na wakiasi ndio mpango mzima maana unajenga vaibu ya kuelewana na kuheshimiana.

Mimi situmiangi hiyo teknolojia ya sauti wakati wa kupiga harakati zangu, huwa naona kutumia vidole na kuandika ndiyo njia inayo niiafiki zaidi maana inanipa muda wa kufikiria kila neno kabla ya kulitoa. Huwa nataka kila kitu changu kikae na usiri fulani na unajua ukianza kuongea na vifaa, sauti yako inaweza kusikika na kila msee aliyekaribu jambo ambalo sipendi. Kuandika kuna nifanya nitulie na kueleza mambo yangu kwa mtiririko poa bila haraka. Ni kama vile unavyo andika barua ya maana, unakuwa na umakini wa hali ya juu na unahakikisha ujumbe umefika jinsi unavyo taka. Teknolojia ya sauti wakati mwingine inaweza kukufanya uongee mambo mengi yasio ya mpango, lakini kwa maandishi kila herufi ikona uzito wake.

Wakati nikona furaha ya kweli, mimi hupenda kuitoa inje kwa kucheka na kufurahia maisha na wasee wangu wa karibu. Mara nyingi mimi ualika washikaji tukutane mahali tupate chakula kizuri. Unajua kile cha kujilamba vidole, huku tukipiga story za kuchekesha na kukumbuka safari yetu hadi kufikia hapo. Furaha kwangu si ya kujifungia ndani ni ya kushiriki na wengine ili iweze kuongezeka na kuenea kila mahali. Mimi hupenda pia kusikiza muziki wenye mahathi ya kuchangamsha na hata kupiga hatua chache za densi maana mwili lazima uonyeshe ile hali ya kurithika. Ni wakati wa kuweka kando mawazo yote mazito na kufurahia tu ule wakati uliopo nikijipongeza kwa hatua niliopiga. Hiyo hali ya kurithika inanipa nguvu mpya na kunifanya nione maisha ni matamu na yana thamani ya kupiganiwa kila siku.

Kitu kinachonifanya nifurahi sana ni kuona mipango yangu inaenda vile nimepanga na kuleta matunda. Hakuna hisiya poa kama kumaliza kazi ngumu uliokua unafanya kwa muda mrefu, kisha uone matokeo yake yameleta tabasamu na faida. Hio hali ya kurithika moyoni baada ya kufikia lengo fulani, ndiyo inanipandisha stimu ya juu zaidi. Pia kupata muda wa kutulia na mabeshte wangu wa dhati, tukipiga soga za maana na kucheka bila presha yoyote, hunipa furaha tele. Kuona wasee ninaowajali wako na afya na wanaendelea kupiga hatuwa kimaisha, hunifurahisha sana, maana mafanikio yao pia ni furaha yangu. Maisha yakiwa na amani na uwelewano, mimi hukua na furaha tele.

Mimi mwezi ninaoupenda zaidi katika mwaka mzima ni mwezi wa Disemba. Huu mwezi unakuwaga na vaibu fulani ya kipeke sana hapa mtaani na nchi nzima kwa ujumla. Ni wakati ule ambapo kila mse anaanza kupumua baada ya harakati za mwaka mzima na hewa yenyewe huwa imetulia huku wasee wakiwa na furaha tele mioyoni. Unajua ile hali ya kuona marafiki na jamaa wakirudi kutoka sehemu mbalimbali ili kujumuika pamoja, kupiga story na kufurahia mafanikio madogo madogo waliopata kwa miezi kumi na moja iliopita. Disemba huwa ni mwezi wa usherehe na ukarihumu. Kila mahali unapoenda, unakutana na tabasamu, muziki unacheza kwa mbali, na harufu ya vyakula vitamu kama nyamachoma na chapati inajahewani. Ni wakati poa sana wakudhamini mambo yaliyopita na kupanga mikakati mipia ya mwaka unaofuata nikiwa na utulivu wa roho. Ile hali ya kuwa na wakati waziada wa kutembea sehemu humu mpya au kukatu maskani bila presha ya kazi ya kila siku, hunifanya ni upende huu mwezi kuliko yote. Mazingira ya nakuwaga na rangi nyingi na taa zinapendeza, jambo ambalo linaongeza stimu ya kuishi na kupambana zaidi.

Ili mazingira ya kazi yaweze kunoga na kumpa msee stimu ya kuamka kila asubuhi, jambo la kwanza na la muhimu zaidi ni uwelewano na heshima kati ya wasee wanaopiga harakati hapo. Unajua ukienda mahali ambapo kila mtu anakucheki kwa dhati, anakusalimia kwa heshima na mko tayari kusaidiana kazi inapokuwa nzito, hapo hata ule uchovu wa mchana hautasikika sana. Roho ya ushirikiano inafanya hata ile kazi ngumu ionekane nyepesi maana unajua hauko pekee yako. Kuna machali nyuma yako walio tayari kukushika mkono mambo ya kikwama. Pia mazingira ya kazi yanakuwa poa sana kukiwa na vifaa na rasilimali zinazohitajika. Hakuna kitu kinachokera kama kutaka kukamilisha jambo fulani kisha unakutana na vikwazo kwa sababu vifaa ni duni au havipo kabisa. Kukiwa na mpangilio mzuri, mahali safi pa kukaa na hewa mwanana, akili ya msee inakua rada kufikiria mambo makubwa na ya maendeleo. Utulivu wa mahali unaofanyia kazi unachangia sana kwenye ubora wa kile unachotoa. Kama kuna kelele nyingi zisizo na mpango au fujo, umakini unapotea na makosa yanaweza kutokea mara kwa mara. Mwishowe mimi huona utambuzi wa bidii ya msee ndio unaongeza chumvi kwenye mazingira ya kazi. Wakati juhudi zako zinapoonekana na unapata pongezi kidogo au hata motisha fulani, unahisi dhamani yako imepanda na unakuwa na hamu ya kufanya mambo makubwa zaidi kesho yake.

Siku za mvua huku mtaani huwa zinakuja na vaibu fulani ya kipekee ambayo inanifanya nibadilishe ratiba yangu yote ya kawaida. Kwanza kabisa, mvua ikianza tu kugonga pa, mimi mbinu yangu ya kwanza ni kutafuta utulivu ndani ya nyumba. Huwa sipendi ile harakati ya kupigwa na maji inje na kuanza kudunda kwenye matope, kwa hivyo mimi hutumia huo muda kufanya mambo ambayo yanahitaji umakini mwingi. Siku kama hizi, mimi huzitumia kurekebisha vitu vidogo vidogo vya hapa na pale ambavyo nimekuwa nikivihairisha. Labda ni kupanga vyombo vyangu vya kazi, kuhakikisha kila kitu kiko mahali pake, au hata tu kupiga story na watu wa nyumbani kwa urefu zaidi. Unajua wakati wa jua, kila msee anakuanga mbiombio akitafuta riziki, lakini mvua ikinyesha, inatulazimisha sote kupunguza mwendo na kukaa karibu na wenzetu. Vile vile, mimi hutumia muda huo wa mvua kujitathmini na kuangalia kama malengo niliojiwekea yanatimia. Ni kama muda wa mapumziko uliokuja bila kupangwa na mimi huuchukulia kama baraka ya kupata nguvu mpya. Badala ya kulalamika kuhusu baridi, mimi huona ni nafasi ya akili yangu kutulia na kupumua.

Sijawahi kabisa kuguza gitaa kwani ya kujifunza na hii ni kwa sababu mimi ni mse ambaye harakati zangu zote zimejikita kwenye kutafuta suluhu za haraka haraka. Kujifunza gita si mchezo inahitaji utulivu wa kipekee, uketi chini, uanze kutesa vidole vyako kwenye zile kamba za chuma, hadi ngozi iwe ngumu na mimi sijaona ule muda wa ziada wa kufanya hivyo. Unajua gita inahitaji sikio ambalo limetulia sana ili uweze kupata zile rithimu zinazoingiana. Mimi mara nyingi akili yangu inakuwaga imechangamka na mambo ya kimaisha, nikipiga mahesabu ya jinsi ya kusonga mbele, kiasi kwamba nikiketi na gita naweza kuanza kuwaza ishiu zingine kabisa. Ni chombo cha kipekee sana maana kinaweka kueleza hisia ambazo maneno hayawezi, lakini nimeamua kuwaachia wasanii wenye subira hiyo wafanye kazi yao. Naelewa umuhimu wa kuwa na kipaji kama hicho, maana kinatuliza roho na kuleta amani. Labda siku moja mambo ya kitulia kabisa na nikose cha kufanya naweza kufikiria kutafuta mwalimu anielekeze angalau kodi mbili tatu za kuanzia.

Kumbukumbu nzuri za shule kwangu ni zile nyakati tulizokuwa tunakutana maskani nyuma ya madarasa wakati wabapo mziko ya mchana. Nakumbuka sana ile hali ya kuchangia chakula, kila mse analeta kile amebeba kutoka nyumbani kwake, kisha tunakula pamoja kama familia moja. Hapo ndipo story za kweli zilikua zinapigwa, tukichekana kuhusu walimu wakali au yule mwanafunzi aliyekua anajifanya anajua kila kitu darasani, lakini mtihani ukija, anapata alama za chini. Siwezi sahau zile siku za michezo mbalimbali, mtaani na shuleni hasa wakati wa mashindano ya mpira wa mgu. Tulikuwa tunapiga kelele hadi sauti zinatoka tukiwashangilia wenzetu uwanjani. Nakumbuka hata ile furaha ya kushinda kombe dogo la shule tulikuwa tunajihisi kama mashujaa wa dunia nzima. Hata zile adhabu ndogondogo tulizopewa kwa kupiga kelele darasani, sahizi nikizikumbuka, zinanifanya nitabasamu, maana zilikua sehemu ya kutujenga na kutufanya tuwe na nidhamu tulionayo leo. Shule haikuwa tu kuhusu vitabu na mitihani, bali ilikuwa ni mahali pa kutengeneza undugu ambao hadi leo unadumu na kila nikikutana na mshikaji wa zamani wa shule, tunacheka sana tukikumbuka yale mambo yetu ya utoto.

Mimi mpango wangu mzima ni wifi. Unajua kutumia data ya simu saa zingine ni kama kucheza mchezo wa bahati nasibu. Unaweza kuwa katikati ya harakati muhimu, kisha unapata ujumbe kuwa salio lako limekata na hapo ndipo mambo ya naharibika. Lakini nikiwa kwenye wifi nahisi niko na uhuru wakutosha wakuzurura kwenye mitandao, kutafuta habari na hata kupiga stori ndefu na watu bila kuwa na ile hofu ya saa ngapi datazangu zitaisha. Inanipa utulivu wa akili nikijua kuwa mtandao uko imara na naweza kukamilisha kila kitu ninachotaka kwa wakati mmoja bila kukatizwa na maswala ya kuongeza salio kila dakika. Ni kitumia wifi hua inanisaidia kupanga bajeti yangu vizuri. Badala ya kununua vifurushi vya kila siku ambavyo vinaweza kuwa ghali mwisho wa mwezi kulipia wifi maramoja kunanipa nafasi ya kutumia mtandao bila kikomo na bila presha za ziada. Ni kama kuwa nakisima chako cha maji nyumbani. Unajua maji yatatoka wakati wowote unayoyahitaji bila kuanza kupiga hesabu ya kila ndo unayo chota.

Jua likishika ile ya kukatisha tamaa hapa nyumbani, mimi mbinu yangu ya kwanza ni kutafuta kivuli kwa kila njia. Siwezi kukubali kichwa kichomeke wakati kuna miti au majengo ya nayoweza kunisitiri. Jua kali la mchana linaweza kuku nyanganya nguvu zote za kukuwacha ukiwa mnyonge, kwa hivyo mimi hupunguza harakati za kuzurura inje sa zile juwa liko utosini. Nikilazimika kutoka, basi nitahakikisha nimevaa kofia ya maana au hata kutumia miwani ya kiza ili macho yasiumie na mwangaza huo mkali unaochoma kila kona. Mimi hupendelea kupanga harakati zangu za nguvu asubuhi na mapema au jioni wakati jua limesha anza kupoteza makali yake. Hiyo husaidia kutoichocha akili na mwili kizembe. Kama niko kazini na kunajua kali inje, mimi hutafuta mahali panahewa mwanana labda karibu na dirisha au mahali upepo unaojipitisha ili nisikue na chemuka huku nikijaribu kufikiria mambo ya maana. Jua ni baraka lakini likizidi, lazima uwe na ujanja wa kulingana nalo ili usije ukaanguka kwa uchovu katikati ya mtaa.

Mimi ni msee ambaye hupenda sana kuchungulia teknolojia mpya zinapoingia mtaani, maana naona hiyo ndio njia pekee ya kutobaki nyuma katika huu ulimwengu unaoenda mbio sana. Kila kukicha kuna uvumbuzi mpya unaotokea na mimi hupenda kuona ni kwa namna gani hizo zana mpya zinaweza kurahisisha harakati zangu za kila siku. Iwe ni simu mpya yenye uwezo mkubwa programu za kisasa zinazo rahisisha mawasiliano au hata mbinu mpya za usalama mtandaoni mimi huwa mstari wa mbele kutaka kuelewa jinsi zinavyofanya kazi. Teknolojia mpya kwangu ni kama chombo kipya cha kazi, ukiijua mapema unakuwa na ujanja zaidi kuliko yule mtu anaye ngangania mbinu za kizamani ambazo sahi hazileti matunda ya haraka. Mimi si mmoja wa wale watu ambao hukurupuka na kununua kila kitu kipya kinachotoka bila kufanya utafiti wakutosha. Kabla sijaingia mzima mzima kwenye teknolojia yoyote, mimi hupenda kwanza kuona kama kweli ina umuhimu maishani mwangu au ni ule urembo tuu wakibiashara uliowekwa ilikuwa vutia wasi. Napenda kusoma maoni ya watu wengi na kuona kama hiyo teknolojia ina matatizo yoyote kabla sijaitegemea kwa kazi zangu za dhati.

Tukio moja muhimu sana ambalo sitawai kulisahau maishani mwangu ni ile siku nilipo amua kuacha kutegemea watu na kuanza kujitegemea kikamilifu katika harakati zangu za kimaisha. Na kumbuka ilikuwa nikipindi ambacho mambo ya likuwa ya mefika ukingoni na nikaona kuwa kama sita chukua hatua ya thati ya kubadilisha mwelekeo wangu, basi nitabaki na laumu kila mtu badala ya kuchukua hatamu za maisha yangu. Siku hiyo nilifungua ukurasa mpya wa kuanzia mradi wangu mdogo wa kwanza, nikiwa na rasilmali chache sana, lakini nikiwa na imani kubwa moyoni mwangu. Ile hatua ya kwanza ili nifundisha kuwa siri ya mafanikio, sikuwa na kila kitu, bali na kuwa na udhubutu wa kuanza na kile ulicho na cho mkononi mwako. Kila nikikumbuka wakati huo na hisi nguvumpya ya kuendelea mbele maana nili nilijijenga kuwa mtu imara na mwenye msimamo. Ilinifundisha subira, bidii na umuhimu wakua na moyo wa ukarimu hata kama mambo ni magumu.

Nikikumbuka enzi zangu za shule, mwalimu mmoja ambaye amebaki kwenye akili yangu kama picha ni mwalimu wa kiswahili aliyekua anaitwa mwalimu juma. Huyu mzee hakuwa tu mwalimu wa kawaida, alikuwa na njia ya kipekee ya kufundisha iliyofanya kila msee darasani atulie na kusikiliza kwa makini. Na kumbuka jinsi alivyokuwa akichambua fasihi na mashairi kwa hisia kali, akitufundisha umuhimu wa lugha yetu na jinsi ya kuitumia kueleza mambo mazito ya kimaisha. Alikuwa mtu ambaye hakuvumilia uvivu na ukikosa kufanya kazi yake, lazima ungepata adhabu ya maana, lakini ndani ya ule ukali wake kulikuwa na upendo wa dhati wa kutaka tuwe wasee wenye busara na heshima mtaani. Na kumbuka jinsi alivyokuwa akisisitiza nidhamu ya wakati. Mwalimu juma alikuwa mzee wa saa, dakika moja ikipita baada ya kengele kulia, basi hapo unajua mambo ni magumu. Hiyo nidhamu imebaki ndani yangu hadi leo na inanisaidia sana kusimamia mipango yangu bila kupoteza muda mwingi kwenye mambo ya siyo na msingi. Ingawa wengine walikua wanamwogopa kwa sababu ya msimamo wake mkali, mimi nilikuja kugundua kuwa watu kama yeye ndiyo wanafanya tuwe wasee imara baada ya kutoka shuleni.

Nikipata nafasi ya kuanza safari mpya ya kimasomo, kitu cha kwanza ambacho ningependa kuingilia mzima mzima ni uchambuzi wa data na akili mnemba. Unajua dunia ya sasa hivi inaendeshwa na taarifa na ukiwa na uwezo wa kuelewa jinsi ya kutumia hizo taarifa kupata majibu ya matatizo, basi unakuwa umeshika ufunguo wa maana sana. Ningependa kujua jinsi ya kutengeneza mifumo inayoweza kusaidia wasee mtaani labda kwa kutabiri bei za bidhaa au kusaidia wakulima kujua wakati sahihi wa kupanda kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kando na mambo ya kompyuta, nimekuwa na hamu sana ya kujifunza lugha mpya ya kigeni. Labda kifaransa, unajua lugha ni daraja na ukijua lugha ya mtu mwingine, unafungua milango ya biashara na urafiki ambayo hukuwahi kuifikiria. Ningependa kusafiri sehemu mbalimbali duniani na kueza kupiga stori na wasee wa huko kwa lugha yao, nikielewa tamaduni zao na mbinu zao za kimaisha bila kuhitaji mkalimani. Hiyo inanipa picha ya kuwa mwananchi wa dunia, msee ambaye anaweza kuingia popote na akajihisi yuko nyumbani kwa sababu anaweza kuwasiliana na kila mtu anayekutana naye.

Mimi hufuata matukio ya kimataifa kwa karibu sana, maana nimegundua kuwa dunia imekuwa kama kijiji kimoja kikubwa. Kile kinachofanyika kule upande wapili wa dunia, iwe ni maswala ya kisiasa, mabadiliko ya kiuchumi, au hata vita, mwisho wa siku madhara yake yanafika hadi hapa mtaani kwetu. Kwa hivyo, kusoma habari za kimataifia kuna nipa picha ya kile kinachokuja ili niweze kujipanga mapema na nisichukuliwe na mshangao mambo ya kianza kubadilika ghafla. Huwa napenda sana kufuatilia maendeleo ya kiteknolojia na sayansi yanayo tokea inchi kama marekani au hata kule ulaya. Kuona jinsi watu wanavyo vumbuwa mbinu mpya za nishati safi au dawa mpya za kutibu magonjwa kuna nipa matumaini kuwa binadamu tunaweza kupiga hatua kubwa tukiungana. Habari hizi za kima taifa zinanipanua akili na kunifanya nione kuwa fursa hazikotu hapa karibu nami, bali zimeenea kila mahali duniani. Inanifundisha pia kuhusu utamaduni tofauti na jinsi wasee wasehemu nyingine wanavyo pambana na matatizo ya nayofanana na yetu, jambo ambalo linanipa hekima ya kutosha ya kuchambua mambo kwa upana zaidi.

Swala la kuchaji kifaa changu inategemea sana na jinsi harakati za siku hiyo zinavyoenda, lakini kwa kawaida, mimi huchaji mara moja tu kwa siku, mara nyingi ikiwa ni wakati wa usiku, nikijitayarisha kulala. Napenda kuanza asubui nikiwa na asilimia mia moja kamili ili niweze kupiga kazi mchana kutwaa bila kuwa na wasiwasi wa simu kuzima katikati ya mchongo muhimu. Betri ikiwa imejaa inanipa ujasiri wa kuzunguka mtaani, kupiga simu za biashara na hata kutumia mtandao kutafuta habari bila kuhitaji kwanza kutafuta plagi ya stima kila saa. Kuna siku ambazo matumizi yanakuwa mazito sana, labda niko mahali ambapo mtandao unasumbua na simu inatumia nguvu nyingi kutafuta au niko kwenye mikutano ya muda mirefu ya mtandaoni, siku kama hizo naweza kujipata nikihitaji kuiongeza nguvu kidogo mchana labda kwa dakika kama ishirini hivi ili nifike jioni salama. Lakini mimi si mtu ambaye huchunga sana afya ya betri yangu, sipendi kuiwacha iishe kabisa hadi asilimia sufuri na pia sipendi kuichaji kila dakika mahana hiyo inachokesha betri haraka. Ninampango wa kuhakikisha kuwa kifaa changu kinakaa na chaji kwa muda mrefu kwa kupunguza mwangaza wa kio na kufunga programu ambazo sizitumi kwa wakati huo, jambo ambalo linanisaidia sana kuokowa nishati.

Mbinu yangu ya kwanza kabisa ni kuwa mkweli na nafsi yangu. Najua kuwa hakuna mtu anayejua kila kitu duniani na kila moja wetu anamahali ambapo analegea kidogo. Kwa hivyo nikigundua kuwa kuna sehemu ni na uthaifu, iwe ni katika usimamizi wa muda kuelewa teknolojia fulani mpya, mimi sifichi huo uthaifu. Badala yake naufanyia kazi kwa kutafuta maarifa zaidi au hata kuwauliza watu ambao wamebobea kwenye hiyo nyanja ili wanionyonyeshe ujanja. Huwa natumia mbinu ya kujizungusha na machali ambao wananguvu pale mimi nilipo dhaifu. Unajua kazi yatimu ni muhimu sana, kama mimi si mzuri sana kwenye mahesabu, lakini niko vizuri kwenye kupiga story na kushawishi wateja, basi nitahakikisha niko karibu na msee wa hesabu ili tusaidiane. Hiyo inafanya kazi iendele bila kukwama, huku mimi nikiendelea kujifunza kutoka kwake taratibu. Sura yangu ya kazi ni kuhakikisha kuwa ule udhaifu wangu, hauzui mradi wetu kufika kileleni, bali unakuwa kama daraja la kunifanya niwe makini zaidi na nijitume maradufu ili nifunike ile pengo kwa bidii na nidhamu ya hali ya juu.

Kwa kawaida, naweza kupiga picha marachache kwa wiki, hasa pale tuu ni napo kutana na kitu cha kipekee au mazingira fulani yenye mvuto wa hali ya juu. Napenda kunasa matukio ambao ya namaana ya dhati, labda nikiwa na washikaji mtaani tukifurahia wakati wetu, au nikiona mandhari fulani ya mji inayo nipendeza wakati jua linaenda chini. Mimi ni mse wa kuangalia ubora badala ya wingi. Badala ya kupiga picha hamsini za kitu kimoja, mimi hupenda kutulia, kutafuta pembenzuri inayo eleza story kamili, kisha napiga mmoja au mbili ambazo zikosawa kabisa. Picha hizo ndizo ambazo ni kizitazama baada ya muda mrefu, zinanikumbusha ile hisia na stimu niliokuwa na yo wakati huo. Unajua sa zingine watu wanajipata wakipiga picha kila chakula wanachokula au kila hatua wanayopiga hadi wanasahau kufurahia ule wakati wenyewe. Mimi hupendelea kuishi kwenye ule wakati kwanza, kisha ni kinasa kumbukumbu kidogo ya kunisaidia kukumbuka kile nilicho kiona au nilicho hisi.

Mimi ni mfuatiliaji mkubwa sana wa mpira wa miguu hasa hizi ligi kubwa za kule ulaya. Hakuna kitu kinachonipa stimu kama kuketi maskani na washikaji wikendi tukiwa na mihekemo ya kila aina huku tukishangilia timu zetu. Mpira kwangu si mchezo tu ni lugha inayo unganisha wasee wa kila aina mtaani. Huwa tunachambua kila hatua ya mchezaji, tukilaumu marefa na kupiga kelele hadi sauti zinatoka pindi goli lina potingwa wavuni. Ile vaibu ya ushindani na ufundi wa wachezaji inanifanya nione kuwa bidii na mazoezi ya dhati ndio siri ya kufika kileleni mwa mafanikio yoyote yale.

Mimi najichukulia kama mtu wa ubunifu wa hali ya juu, maana mazingira yetu ya mtaa ya nadai uwe na akili inayoweza kuunda suluhu papo hapo. Ubunifu kwangu si mambo ya kuchora picha ni jinsi unavyoweza kutatua matatizo ya kila siku kwanjia ambazo mtu mwingine hajafikiria. Iwe ni kupanga mchongo mpya wabiashara au kutafuta njia ya kueleza jabogumu kwa lugha rahisi na kila mmoja hapo ndipo ubunifu wangu unapo onekana. Napenda kuunganisha vitu ambavyo havionekani na uhusiano na kuunda kitukipya kinacholeta manufaa kwa watu wangu na jamiinzima. Mimi ni mtu wakufikiria inje ya sanduku, nikikumbana na kikwazo ambacho kimefunga njia ya kila mse, mimi hupenda kutulia na kujiuliza, je, kuna njia nyingine ya kupita hapa. Hio hali ya kutokubali kushindwa na kutafuta mbinu mbadala ndio msingi wa ubunifu wangu na weza kutumia teknolojia iliopo na kuifanyia mabadiliko kidogo ili ifanye kazi ya kipekee jambo ambalo linanisaidia kuokoa muda na rasilmali. Kwangu mimi, ubunifu ni silaha ya kimaisha, inakufanya uwe tofauti na wengine na inakuwezesha kuona fursa pale wengine wanapoona gizatupu. Na hiyo inafanya harakati zangu ziwe na ladha ya kipekee kila siku.

Kompyuta kwangu ni kama injini ya harakati zangu zote na naitumia zaidi kwa ajili ya kutafuta maarifa na kupanga mipango ya kimaisha. Katika huu ulimwengu wa sasa, ukiwa na kompyuta na mtandao wa uhakika, unaweza kufungua milango ya fursa ambazo hukuwai kuzifikiria. Mimi hutumia sana kompyuta kufanya utafiti, kuhusu mambo mbalimbali, kuanzia mbinu mpya za kibiashara hadi kuelewa jinsi teknolojivya inavyo badilika duniani. Ni kifaa kinacho nisaidia kuchambua taarifa kwa haraka, kuandika mawazo yangu na kuhakikisha kuwa kila hatua ninayopiga mtaani ina msingi wa elimu ya thati badala ya kubahatisha tu. Sitadanganya, mara moja moja, mimi hutumia kompyuta kwa ajili ya burudani na kujiliwaza. Baada ya siku ndefu ya kupambana na jua na misikosuko ya mji, napenda kuketi chini na kutazama video za kuelimisha, kusikiza mziki mzuri mzuri, au hata kuangalia michezo ninayopenda kwa uzuri zaidi kwenye kio kikubwa. Inanisaidia kupumzisha akili na kupata stimu mpya ya kuanza kesho yake nikiwa na nguvu tele. Kwangu kompyuta si kifaa tu cha ofisini ni sehemu ya maisha yangu inayounganisha kazi, masomo na raha kwa njia moja iliotulia na yenye mipangilio wa hali ya juu.

Napenda sana kujaribu vyakula vipya kila ninapopata nafasi, maana naona hiyo ndio njia rahisi na tamu zaidi ya kuelewa tamaduni za wasee wengine. Kila chakula kipya kina stori yake na kila ladha inayofika ulimini inakuambia kitu kuhusu kule hicho chakula kimetoka. Iwe ni msosi wa asili kutoka sehemu nyingine ya nchi yetu au ni mapishi ya kigeni kutoka nchi za mbali, mimi huwa sitasita kuonja. Unajua huwezi kujua kile unachokikosa kama utabaki unakula ugali na sukuma wiki kila siku ya maisha yako. Kujaribu vyakula vipya pia kuna nifanya nione ule ubunifu wa binadamu jinsi unavyoweza kuchanganya vitu vya kawaida na kutengeneza kitu cha ajabu. Maranyingi mimi huenda kwenye mahali mapya mtaani, labda kile kibanda kipya kilichofunguliwa au mkahawa fulani wakipeke, na nauliza kuna nini kipya leo, hata kama sijawahi kukisikia, mimi nakubali changamoto na kupiga dundalangu. Saa zingine unajipata umepata chakula ambacho kimekua ni favorite yako na hiyo inaleta stimu sana. Inanifanya nijihisi niko hai na mchangamufu, nikijua kuwa kila siku, kuna kitu kipya cha kugundua hata kama nikupitia sahani ya chakula peke.

Mimi si mtu wa kuenda mahali pa ibada mara kwa mara, maisha yangu ya kiroho nimependelea yawe ni jambo la siri kati yangu na muumba wangu, nikiamini kuwa uhusiano wa dhati, hauhitaji lazima niwe ndani ya jengo fulani kila wiki. Mimi huona kuwa kuishi kwa maadili, kuwa na heshima kwa wasee mtaani, na kusaidia pale ninapoweza, ndio ibada yangu kubwa zaidi ya kila siku. Naamini kuwa baraka zinakuja kutokana na jinsi unavyowatendea binadamu wenzako, na jinsi unavyo pambana na harakati zako kwa uaminifu, hata kama huonekani kwenye safu za mbele za nyumba za ibada. Ingawa mimi si mgeni wa mara kwa muara, mimi hujaribu kuishi maisha yenye kusudi na muelekeo. Napenda ile hali ya kujitegemea kiakili na kutafuta majibu ya matatizo yangu kupitia bidii na maarifa. Huku nikiwa na shukrani kwa kila hatua ninayoipiga. Maisha ni safari ndefu na kila mtu anachagua chombo chake cha usafiri. Mradi tu unafika unapokwenda ukiwa msee mwenye utu na hekima, hiyo ndo siri kubwa ya mafanikio kwangu.

Kusema kweli, sijawahi kufuga mnyama yoyote hadi wa leo, unajua harakati zangu za kila siku, ni za hapa na pale, nikisaka mchongo, sasa nikijifunga na mnyama nyumbani naona kama nitakuwa na mdhulumu. Mnyama anahitaji muda, upendo na uangalizi wa dhati, kitu ambacho kwa ratiba yangu ya sasa, yenye mbio nyingi, naona sitaweza kumpa kwa asilimia miamoja. Hata hivyo, mimi si msee anayechukia wanyama. Napenda sana kuona watu wengine wakiwa na mbwa wao wakali, wakulinda boma, au paka wao wapole, lakini mimi naona hiyo ni shughuli ambayo naweza kuifanya hapo mbeleni ni kisha tulia kabisa. Kwa sasa, uhuru wangu wa kutembea popote bila kufikiria nani amebaki nyumbani ni kitu ambacho na kithamani sana. Inanipa nafasi ya kuzingatia kazi yangu bila vikwazo nikijua kuwa nikifunga mlango wangu kila kitu kinabaki salama na kimetulia hadi nitakaporudi.

Mafanikio makubwa zaidi ni ile hali ya kuaminika na kuwa mtu wa kutegemewa katika kila mchongo ninayo ingilia. Unajua, mtaani sifa ndio kila kitu. Ukiwa mtu ambaye akisema jambo anatekeleza na akipiga kazi inatokelezea kwa ubora wa hali ya juu, basi milango inafunguka yenyewe. Nimefanikiwa kujenga jina langu kiasi kwamba watu wakitaka mchongo fulani ufanyike kwa uaminifu na ujanja wa dhati, mimi ndiye namba moja wanaye mtafuta. Mafanikyo yangu kazini yamenipa uwezo wakujitegemea na kusaidia watu wangu wa karibu. Sio tu kuhusu mimi, bali kuona kuwa kutokana na kazi yangu naweza kulipa bili zangu bila kusumbua mtu na nikipata ziada naweza kumshika mkono mshikaji ambaye amekwama. Hiyo nidhamu ya kazi nilio ipata imebadilisha mtazamo wangu mzima wa maisha. Sasa hivi sioni vikwazo naona tu fursa ya kujifunza.

Kama kuna kipindi siwezi kosa kukicheki ni two and a half men. Kwanza wakati Charlie Sheen alikuweko bado yuko ndani. Huwa napenda vile anavyoishi maisha yake, hananga presha, anaishi kwenye nyumba kubwa kando ya bahari, na kila saa ana mambo ya ujanja ujanja. Inanivunja mbavu nikicheki jinsi anavyo mchambua kaka yake Alan ambaye kila saa amekwama na maisha yake ya kijamaa na kulialia. Kusema ukweli, mimi hukipenda hiki kipindi kwa sababu ya uile ucheshi wa dhati na jinsi ambavyo hakina mambo mengi ya siri. Ni kipindi ambayo naweza kuketi chini baada ya siku ndefu ya harakati mtaani na kucheka tu bila kufikiria mambo mazito. Jake pia akiwa mdogo alikuwa analeta vaibu fulani ya kipekee na maswali yake ya ajabu ajabu yanayomfanya Alan Akose la kusema.

Kusema ukweli, mimi napenda kupiga kazi pekee yangu zaidi. Unajua harakati za mtaani zinahitaji kasi na maamuzi ya papo hapo. Na nikifanya mambo yangu solo, inakua rahisi kwangu kupanga ratiba na kuhakikisha kila kitu kinaenda vile nataka bila kuvutana na wasee wengine. Sipendi ile hali ya kungoja mtu fulani achelewe au aanze kuleta sababu za kwa nini mchongo haujakamilika. Nikijitegemea najua kuwa mafanikio au makosa yote ni juu yangu na hiyo inanipa stimu ya kujituma zaidi na kuwa makini na kila hatua ninayo piga. Kufanya kazi peke yangu, kunanipa utulivu wa kufikiria na kuwa mbunifu bila mwingiliano. Naweza kuingia kwenye zoni yangu, nipange mikakati ya dhati na nitekeleze bila kuanza kupoteza muda kwenye mikutano isioisha, au kuelezea kila kitu ninachofanya kwa wasee ambao labda hawajapata maoni yangu. Inanifanya niwe mwepesi wa kubadilisha mbinu kulingana na vile hali vya sasa inavyodai. Jambo ambalo ni muhimu sana katika mazingira ya kazi yanayobadilika kila saa. Uhuru wakufanya kazi kwa staili yangu ndio unanifanya nitoe matokeo yalio tulia.

Nikipata nafasi ya kupiga dunda hadi mahali fulani pa kihistoria bila shaka, ningependa sana kutembelea magofu ya gedi kule malindi. Unajua ile sehemu iko na siri nyingi sana za kale, na nimesikia story kuwa ilikuwa mji mkubwa, uliojengwa kwa mawe, lakini watu walihama ghafla bila msee kujua sababu ya dhati. Inanivutia sana kuona ule ufundi wa ujenzi wa zamani na jinsi watu wa kale walivyokuwa na akili ya kupanga miji yao. Nataka nitembee katikati ya kuta hizo nione kama naweza kuhisi ile hali ya maisha ya kitambo na nijifunze ujanja ulio wafanya waishi vizuri bila teknolojia ya kisasa. Ningependa pia kwenda mji mkongwe kule Zanzibar, nimesikia kule mitaa ni midogo na ina stori za kila aina, kuanzia biashara za kale, hadi mapishi ambayo yamechanganywa na viungo vya kila sehemu ya dunia. Kutembea kwenye ile mitaa ni kama kupotea kwenye muda, na nataka nione yale milango mikubwa ya mbao yenye nakshi za kipekee. Sehemu kama hizi zinanifunza kuwa maisha ni safari ndefu na kila jengo lina ushuhuda wa wale waliopita. Inanifanya nifikirie kuhusu alama nitakayoiacha mimi mwenyewe, hapa duniani kupitia harakati zangu za kila siku.

Mimi hupenda kupumzika kwa njia rahisi tu inayo niwezesha kurudisha akili yangu sawa. Mara nyingi nikifika maskani, mimi hupendelea kuketi mahali penye utulivu na kusikiliza muziki wa taratibu. Hakuna kitu kinacho nituliza kama zile midundo fulani ya dhati inayofanya misuli ya mwili kulegea na kuondoa uchovu na mawazo. Mimi ni mtu wa kuoga na maji ya moto ili nitoe vumbi zote za mta na nisisimuwe mwili wangu upya. Baada ya hapo, hua napenda kusoma kitabu fulani cha ujanja, wa kimaisha, au kutazama kipindi changu kile tunachokipenda cha ucheshi ili nicheke kidogo na nimalize siku nikiwa na furaha. Ile hali ya kucheka inanisaidia sana niwe mtu wa mtaa, kupunguza msongo wa mawazo na kuona kuwa maisha ni matamu licha ya changamoto tunazo zipitia mchana. Hapo ndipo napata stimu ya kutafakari hatua nilizo zipiga na kupanga mbinu za jinsi nitakavyo vamia kesho yangu nikiwa na nguvu tele. Saa zingine huwa napenda tu kuketi inje kidogo ni kitazama anga na kuvuta hewa safi ya usiku. Hio hali ya ukimya inanisaidia sana kuunganisha mawazo yangu na kupata amani ya ndani. Kwangu, mapumziko si lazima yawe mambo makubwa, ni ule muda mdogo wa kujijali mwenyewe na kuhakikisha kuwa niko sawa kiakili na kimwili kabla ya kuanza mzunguko mwingine.

Nikigundua kuna mahali nimevuta picha vibaya au mchongo haujaenda vile nimepanga. Hatua yangu ya kwanza ni kukubali kosa maramoja. Hakuna haja ya kuanza kutafuta visingizo au kumsikumia mtu mwingine lawama. Unajua mwanaume kamili ni yule anayesimama kidete na kusema hapa nimeharibu na niko tayari kurekebisha. Baada ya kukubali, mimi huingia kwenye hatua ya kutafuta suluhu papo hapo. Situmii muda mwingi kulialia au kujilaumu, badala yake natuliza akili na kuangalia nimbinu gani naweza kutumia ili kurekebisha hali hio kabla mambo hayaja haribika zaidi. Mwishowe, mimi huchukua ule uzoefu kama shule ya kimaisha najikalia chini na kujiuliza. Ni nini kilisababisha hii kosa? Iwe nikukosa umakini, haraka ya kutaka kumaliza mchongo au kukosa taarifa za kutosha, lazima nipate jibu hili nisije nikarudie kosa ile mara ya pili. Kufanya kosa mara moja ni ubinadamu, lakini kulirudia ni upungufu wa akili. Hivyo, kila kosa linanifanya niwe mtaalumu zaidi na linaimarisha ujanja wangu wa kazi, kiasi kwamba nikiingia kwenye dili nyingine na kuwa nimejipanga vilivyo na niko macho kuliko mwanzo.

Mimi napenda sana ule msimu wa jua kali, yaani ile miezi ya kuanzia januari hadi machi hivi. Unajua kukiwa na jua, mtaa unachangamka na kila mtu anakuwa na stimu ya kusaka mchongo bila kizuizui. Hakuna kitu kinachoniboa kama msimu wa mvua ambapo matope yanajaa kila mahali, nguo hazikauki na harakati za mtaa zinakua nzito kwa sababu ya baridi na maji. Jua likiwaka, mimi uhisi nikona nguvu tele ya kupiga dunda kuanzia asubui hadi jioni, na hata mavazi yangu yanakua mepesi na ya kijanja bila kuhitaji kuti nzito inayofanya nionekane kama mzee wa miaka mia. Msimu wajua unakuja na ile vaibu ya uhuru, unaweza kuketi inje na washikaji mkipiga story hadi usiku wa manane bila kuhofia kulowana. Ile hali ya kuona anga liko safi na jua likizama kwa rangi ya dhahabu inanipa utulivu fulani wa akili na kunifanya nione kuwa maisha ni mazuri licha ya kupambana. Msimu huu unanikumbusha kuwa lazima upige kazi wakati jua bado linawaka. Ni kama funzo la kimaisha kuwa kuna wakati wa kupambana kwa nguvu zote na kuna wakati wa kutulia. Jua likiwa utosini hiyo ndio ishara yangu ya kutoka na kuenda kutafuta kile changu ili msimu wa baridi ukifika niwe nimejipanga na nina kila kitu cha kuniweka sawa ndani. Kwangu mimi msimu wa jua ni msimu wa mafanikio, mwangaza na ujanja wa hali ya juu.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni kampuni ya Google. Hawa watu wamejipanga kiasi kwamba maisha yangu ya kila siku yanawategemea kwa njiya moja au nyingine. Iwe ni kutafuta ramani ya kuelekea mahali nisipojua mtaani, kutafuta maarifa mapya, au hata kuhifadhi picha na nyaraka zangu muhimu, Google wako na kila chombo ninacho hitaji. Wao ni kama ile injini ya ujanja inayofanya harakati zangu ziwe nyepesi na zenye mpangilio. Sifa kubwa ya kampuni hii ni jinsi inavyobadilika na kuleta vitu vipia kila siku. Inanionyesha kuwa hawalali na hiyo ndio stimu ninayoipata ya kutobaki mahali pamoja. Kutumia teknolojia yao kunanifanya nijihisi niko kwenye ulimengu wa kileo nikipata suluhu za haraka kwa matatizo yanayojitokeza. Uaminifu wangu kwao, unatokana na matokeo ninayoyaona kila nikitumia huduma zao katika harakati zangu za kusaka riziki.